Napenda mkate wangano, ulio changanywa nandizi. Mchanganyiko huo ni tamu, rahisi, na pia unalishe bora, ushi hunishibisha kwa mda mrefu, na ninzuri kwa afya. Pia mara nyingine, napenda mkate wakawaida, hasa mkate nyeupe, hasa ukiwa bado moto, na ukiliwa na chai.

Ninawatia wenzangu moyo kwa kuwasikiliza, kuwapa maneno ya kutia moyo na kutambua juhudi zao wanapofanya vizuri. Pia, nashirikiana nao katika kazi nawasaidia pale panapohitaji msaada na kuwahimiza wasiogope changamoto. Kwa kufanya hivyo, ninajenga mazingira chanya yanayowafanya wajisikie kuthaminiwa na kuwa na motisha ya kufanya vizuri zaidi.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu wanaladha nzuri na ni chakula chenye afya sana. Samaki hunipa nguvu, unaproteini nyingi, na napenda kuula kwa njia mbali kama kukaangwa, kuchemusha, au kupikwa kwa mchuzi. Mara nyingi napenda samaki tu ilio kaangwa, ukua tamu za ini.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na familia yangu kama kula pamoja, kujadiliana na kutumia muda wa burudani kama kutazama filamu au kutembea pamoja. Pia napenda kushirikiana nao kwenye shughuli za nyumbani au sherehe kwa sababu hunifanya nijisikie karibu nao na kujenga upendo na mshikamano wa familia.

Ninafuata mfereji wa Citizen TV mara nyingi kwa sababu napata habari, vipindi vya elimu na burudani kwa lugha ninayoielewa vizuri. Pia, wakati mwingine nafuata mfereji mwingine kama kulingana na vipindi au habari, ninazotaka kufuatilia.

Michezo ningependa kujaribu ni mchezo wa kuogelea kwa sababu ni mzuri kwa afya na mwili kwa mzima, na pia unafurahisha. Pia husaidia kupumzika, kujenga nguvu na kujiamini zaidi. Hasa nikifanya katika mazingira salama na yenye utulivu.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na lilikuwa tukio la kufurahisha sana. Nilifurahia kusikiliza muziki wa moja kwa moja, kuimba pamoja na watu wengine, na kuona wasanii wakitumbuiza. Tamasha hilo lilinipa burudani, furaha na kumbukumbu nzuri sana.